Hekima kuu ambayo nimejifunza katika maisha ni umuhimu wa kukua mtu ambae ni mwaminifu na mtu ambae ni mvumilivu. Hekima hii imenisaidia ili niweze kufanya vizuri kazini na kufanya vizuri katika maisha yangu mwenye. Uaminifu ni jambo ambalo ni muhimu kwa sababu mtu ambae anaweza kusema ukweli na anaweza fanya kazi hadi kwa uwaminifu bila kufuatwa na mtu yeyote. Mtu ambaye anaweza kupewa kazi yoyote ile na watu wataweza kumuona kama mtu anayetegemewa. Tabia ya uongo ni tabia ambayo inaweza kuzuia watu kutaka kufanya kazi na wewe na itaweza kuwazuia kutaka kujumuika nawe na chochote kile lakini ukiwa mtu mwaminifu. Watu watapenda zaidi kushirikiana na wewe na uaweza kupala nafasi nyingi za kazi. Na katika maisha utaweza kupata kuwa na urafiki na watu wengi uvumilivu umenifunza kua wakati mwingine japo mambo yana weza chukua muda mrefu, uvumilivu unaweza kutusaidia, tuweze kupata nafasi ya kufanya kazi nyingi zaidi. Napia uvumilivu ni jambo ambalo li tatusaidia tuweze kufanikiwa. Wakati mwingine unafanya jambo kwa haraka, unaweza kukosa kufanikiwa au jambo hilo linaweza fanyika lakini kwa njia ambayo haifai. Kwa hivyo, uvumilivu na uaminifu ni jambo ambalo nimeweza kujifunza na kuona kuwa bila vitu hivi viwili hauwezi fanikiwa kwa chochote kile maishani.

Nina washugulikia wateja wangu kwa njia tofauti tofauti, ili niweze kupata manufaa kutoka kwa biashara yangu. Ya kwanza ninawasikiliza kwa makini na kueza kusikiliza naweza kupata maitaji yao na wasiwasi wao na kuwakikisha kuwa nailewa kwa kikamilifu kile wanachoitaji kabla ya kujibu. Na wasiliana nao kwa ufasaha kwa kutumia lugha ya wazi na ya kueleweka na kuepuka kutumia misamiati ya kitala ama ambayo yanaweza kuwachanganya. Tatu, huwa nahakikisha mimi ni mpole na mvumilivu. Wateja wanaeza kuwa na maswali mengi au kuwa na asira. Kuwa mrembo na mvumilivu ni muhimu hata kama hali ningumu. Nne huwa na wajibu haraka ninajibu maswali na maombi ya wateja wangu haraka iwezekanavyo. Ili niweze kuwaonyesha kuwa na wajali na natathmini muda wao. Pia huwa na ninatoa suluhisho. Sitoi tu habari najitahidi nuweze kutatua matatizo wateja wangu. Ninatoa suluhisho ambalo ni la haraka na la ufanisi. Kuwa nazungumza chanya natumia lugha chanya ili niweze kuonyesha mtazamo mzuri. Itawafanya wateja wangu wajisikie vizuri na waone kwa wanathaminiwa huwa nawasiliana kwa uwaminifu, kuwa waminifu na wazi katika mawasiliano yangu ni muhimu. Ili nisiweze kuahidi mambu ambayo siwezi kutimiza huwa nawafuatilia wateja wangu pia ili niweze kuhakikishia kuwa wameridhika na pia sulihisho ambolo limetolewa, inaonyesha kuwa ninajali uzoefu wao. Huwa napambana kukumbuka majina yao, ikiwezekana, hivi, hivi niweze kuwaonyesha kuwa nawajali kwa ubinafsi. Huwa napambana pia kuwa mtaalamu, nangangana kujua bidhaa zangu zote, huduma zangu zote vizuri, na niwe na uwezo wa kujibi maswali yoyote ambayo, wataweza kuniuliza. Binu hii imenisaidia kuunda uhusiano mzuri na wateja wangu, kuongeza kuridhika kwa wateja, na pia kuongeza mafanikio ya biyashara yangu.

Ninapenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu, ninapoandika na kompyuta, nina uwezo kuifathi na kupata hati kwa urahisi, na nina uwezo wa kushiriki kazi yangu na wengine kwa urahisi. Pia, programu za uandishi zinaweza kunisaidia katika uandishi napotoa zana za kurekebisha, makosa yangu ya sarufi na hatahajia. Napenda kutumia kompyuta kwandika pia sababu huwa inanitolea uhariri na kuunda maandishi kwa uraisi zaidi ikilinganisha na kuandika kwa mkono. Pia unaeza kuongeza kufuta na kusongeza maneno na aya bila kuharibu hati yangu. Pia uwezo wangu wa kutumia fonti mbali mbali na kuweka muundo wa maandishi hufanya kazi yangu ionekane ya kitaalamu zaidi. Kulio kwa kompyuta pia kuna raisisha sana uifadhi wa nakala ya kazi yangu na kuipata baadae. Ninaweza kueka faili zangu katika sihemu maalum au hata kuhifadhi mtandaoni hivyo kupunguza hatari ya kuzipoteza. Pia ninaweza kushiriki yati zangu na watu wengine kwa urahisi kupitia baruwa pepe au huduma ya kuhifadhi mambo mtandaoni. Kuandika pia kwa kompyuta unipa mbinu za uhariri na mbinu za kuhariri bora ni kama vile nimeeza kusoma kazi yangu kwa sauti kubwa. Hii itaweza kunisaidia nigunduwe makosa yangu ya kisarufi na mtidhiriko ambao huenda na kugundua unapoisoma kimyakimya. Nyingine pia ni huwa ninaweza kuchuka mapumziko mafupi afupi nikiandika na kompyuta na niweze kuihariri ili niweze kuangalia kazi yangu kwa mtazamo mpya. Pia, ninapotumia kompyuta ni rahisi kuangalia makosa yangu ya aina moja kwa moja au kwa wakati mmoja, kwa mfano kuangalia sarufi, kisha tahajia, na baadae au hatimaye mawazo.

Ninapenda kuamka na jua zaidi ya kulalama mapema. Hii ni kwa sababu, ninapoamka najua ninaeza kupanga siku yangu vizuri na kujua yale ambayo nilikuwa nataka kuyafanya. Kuamka najua pia inanisaidia niweze kujua ni wakati ngapi nimeamka na pia katika wakati huo hakuna kelele nyingi kwa sababu watu wengi huwa wameshaenda kazini na nina muda wa kuketi na kufikiria shughuli zangu kwa amani. Kuamka najua inanifaidi kwa sababu wakati mwingine inaeza kuwa na shughuli za usiku katika siku hiyo kwa hivyo, nitahitaji kupata usingizi mrefu zaidi ili niweze kupata nguv ya kufanya kazi yangu usiku ujao.

Ninapenda kuandika kwa sababu, uandishi wangu huweza kuelezea mawazo yangu mwenyewe na hisia zangu mwenyewe zaidi ya kusoma kwa sababu ninaposoma huwa ninasoma mawazo ya mtu mwingine na mambo ya mtu mwingine kulingana na jinsi anavyoona. Kuandika pia huniwezesha niweze kuelezea hadithi yangu, peke yangu bila mtu mwingine kuyaeza kuiongezea na pia nitaweza kuandika kwa jinsi ambavyo navyotaka. Kuandika pia husaidia kuboresha kumbukumbu yangu kwa sababu unapoandika ninaandika kutokana na kumbukumbu ninazo na pia kutokana na yale ambayo nimeweza kuyaona. Kwa hivyo ninapoandika ninaboresha jinsi ya kukumbuka naboresha pia uzuri wangu wa kuandika misamiati yangu na jinsi ambavyo ninaelezea hadithi. Kuandika pia inanisaidia niweza kupata fedha kwa sababu ninapoandika. Vitabu hivi vitaveza kununuliwa na watu na wataweza kusoma hivi sasa na nitaweza kufaidika kutokana na talanta hii zaidi ya kusoma ambapo ninaposoma. Siwezi weza kukubaliana mambo mengine ambao mtu ameandika. Hivi sasa ninapoandika ninaweza kuandika ukweli wangu ambao haujahitilafiwa na mtu yeyote.

Jambo la kwanza ambalo mimi hufanya kabla ya kuanza kazi yangu, ni kupanga siku yangu vizuri, kuweka malengo na kuandaa mazingira ya kazi yangu. Hii hunisaida niweze kufanya kazi yangu, ama kufikia malengo yangu. Ili niweze kujiandaa, mimi huhakikisha kuwa nimepanga kazi yangu kwa umuhimu wake, na kutenga muda maalumu kwa kila kazi, na kuhakikisha kuwa nina kila kitu ninachohitaji kabla ya kuanza. Pia nahakikisha kuwa nimepata usingizi wa kutosha na nimekula chakula ambacho kina afya ili niwe na nguvu. Zaidi, mimi hufanya mazoezi mafupi ya kutafakari kwa dakika chache, ili kukuza umakini wangu na kupunguza mafadhaiko. Mimi pia huhakikisha eneo langu la kazi ni safi, limepanguza vizuri na hakuna vumbi au uchafu wowote. Mimi pia hufanya mazoezi kama vile ya pumzi, ninaeza kupumua kwa kina, ili niweze kutuliza akili yangu na kuongeza oksijeni mwilini. Mimi pia hutembea ofisi kwa dakika chache na kufanya mazoezi kama vile kuruka kidogo kwa dakika chache, ili niweze kuongeza mapigo ya moyo wangu na niweze kujiamsha.

Chakula naipenda kuila asubuhi ama mchana sana sana ni matunda. Hini kwa sababu matunda huwa nasehemu kubwa sana katika lishe yana vitamini, nyuzi-nyuzi na sukari ya asilia. Wakati mwingine ninaweza kuongezea iskrimu kwa matunda yangu ili iwe na ladha nzuri na pia na sukari. Kwa ujumla, huwa na matunda ya na virutubisho vingi kama vile vitamini A, Da, na, Cha, madini na nyuzi-nyuzi yake huwa yakishusha sukari na kalori mwilini. Pia ninapenda kuongezea iskrimu kwa matunda yangu kwa sababu pia ina virutubisho vyake. Kwa hivyo, ninapokula matunda huwa naweza kupunguza kalori nyingi na pia naweza kuchangia afya yangu. Askrimu ni muhimu pia kwangu, ninapokula na matunda kwa sababu ni chanzo cha kalsiamu na protini kutokona na maziwa yaliyomo. Pia hunipea nguvu ya haraka kutokana na sukari iliomo pale, hata hivyo faida zake, huonekana kidogo ikilinganishwa na kubwa na sukari, mafuta yaliyomo ndani yake, hivyo sasa ninaongezea matunda, ili yaweze kuwa pamoja yanisaidie kwa umoja.

Mchezaji wa michezo, na ambaye na mpenda zaidi, anaitwa Lionel Messi. Huyu ni mchezaji wa soka wa ajabu, anayetoka katika nchi ya Argentina. Anajulikana kama mmoja wa wachezaji bora wa soka katika historia. Ujuzi wake ya kipeke na uwezo wake wa ajabu wa kudhibiti mpira. Na uwezo wake wa kufunga mabao yamevutia mashabiki wengi duniani. Alianza kucheza soka akiwa na umri mdogo na haraka akajulikana kwa talanta yake asili. Na alipo kuwa kijana alihamia Barcelona Uhispania ambako alijunga na akademia ya vijana wa klabu hiyo huko alionyesha uwezo wake wa haraka, akapanda hadi timu ya kwanza mafanikio yake ya klabu ya Messi ame iwaikilisha Argentina katika ngazi kimataifa. Aliongoza timu yake kushinda kombe la dunia la FIFA mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Na pia ameshiriki katika kombe la dunia na kopa Amerika. Uchezaji wake unajulikana kwa ustadi wake, kwa kiufundi, kasi yake na pia uwezo wake wakufunga mabao kutoka kwa umbali mrefu. Pia anajulikana kwa uwezo wake wakuunda nafasa ya wenzake wa timu na kutoa pasi. Katika kipindi chake cha uchezaji huko Barcelona, Messi aliweza kushinda mataji mingi ya ligi ikiwa pamoja na laliga na ligi ya mabingwa ya UEFA mara kadha. Pia alikuwa mfungaji bora, wa muda wote katika la liga. Na pia ni moja wa wafungaji bora wa liga ya mabingwa. Mbali na mafanikio ya timu Messi, amepokea tuzo nyingi za kibinafsi ikiwa pamoja ni tuzo la Ballon d'Or. Mara nyingi, akimweka katika mchezaji bora duniani. Kwa ujumla, hiyo ni mchezaji wa soka wa ajabu kwa sababu ana acha alama isioweza kufutika katika mchazo huu. Na pia mafanikio yake ya kipeke ujuzi wake na mchango wake katika soka umefanya kwa mmoja wa wachezaji bora katika wote duniani.

Ujuzi ambao ninataka kuimarisha zaidi ni ujuzi wangu wa lugha ya kifaransa. Nimejaribu kwa namna nyingi, niweze kusoma mara kwa mara. Nimesoma vitabu, majarida, blogu za kifaransa ili niweze kuelewa lugha hii. Pia nimejaribu kusikiliza mziki wa kifaransa, podcast na na vipindi vya redio vya kifaransa. Ili niweze kuzungumza lugha yao vizuri na kuielewa. Nimepata changamoto ya kuzungumza na wanafunzi na wazungumzaji asilia wa kifaransa lakini napambana ili niweze kuimarisha ujuzi wangu. Katika ujuzi wangu wa kifaransa, ninajaribu kuimarisha kwa sababu nataka kujua kuandika katika kifaransa mara kwa mara na pia nataka kujua mambo kama vile shajara na barua pepe yao ina andikwa vipi. Nina jaribu kujifunza misamiati ya kifaransa na misimu mipya ili niweze kuielewa zaidi pia natumia rasilimali kama vile programu za kujifunza lugha kozi za mitandao na rasilimali nyingine mwisho. Najaribu kujizoesha kuzungumza lugha hii ili ujuzi wangu wa kifaransa uweze kuimarika na uwe nzuri sana kushinda vile ninavyoijua wakati huu.

Katika kulinda mazingira, mimi huhakikisha kuwa situpi takataka mahali ambapo hapa fai. Huwa na hakikisha kuwa nimepeleka taka yangu katika jaa ya taka. Na iwapo mahali nipo ja la taka halipo karibu na mimi nitebeba takataka hiyo. Kwa begi langu adi wakati ambapo nitaliona jaa la takaka. Pili huwa na wahamasisha watu kuhusu umuhimu wa kutunza mazingira. Huwa nahakikisha kuwa nime waeleza kwanini wakitupa takataka mahali hapafai. Ama wanapofanya shughuli ambazo zinaweza kuathiri mazingira. Jinsi ambavyo ita athiri mazingira na ita athiri wenyewe. Pia kato kulinda mazingira huwa napambana niwezavyo kupanda mti kila mwaka. Huwa ni natafuta mbegu katika sehemu mbalimbali. Na wakati ambapo kuna shughuli ya kupanda mti huwa nahakikiisha kuwa nimeweza kujianda na nime enda mahali pale. Na nimepanda mti wangu. Na sasa kwa hivyo nita kuwa nimechangia katika kudumisha mazingira mema. Pia katika kulinda mazingira mimi huwa nahakikisha kuwa gari ninayotumia haitoi kaboni nyingi na pia iwapo si lazima nitumie gari langu kuenda mahali poote Nitatembea Au nitatumia farasi kufika mahali pale. Kwa sababu kwa kufanya hivi nina punguza kaboni ambayo mimi mwenyewe naitoa na kuhakikisha kuwa hewa yetu ni safi na pia nimehakikisha kuwa nimeweza kufanya lengo langu la kudumisha mazingira.

Ninakwenda hospitali mara kumi na mbili kwa mwaka, hii ni kwa kwahakikisha kuwa nimeenda hospitali katika kila mwezi mara moja. Ninaenda hospitali siyo kwa sababu nina hisi niko mgonjwa, ninaenda pia hospitali kueza kueleza daktari ni vipi ninaeza fanya kuimarisha afya yangu, au kama kuna kitu ambayo ninaifanya amboyo inahatarisha maisha yangu au pia ninaenda hospitali pia wapime vitu tofauti tofauti ili niweze kujua kama nina afya wakati mwingine ninaweza kuhishi nikithani niko vizuri lakini unaeza kupata ninapopimwa ninaweza kujua nina magonjwa tofauti pia ninaenda hospitali mara kwa mara kila mwaka kuenda kuangalia kwamba ninaweza kuongeza jambo lipi katika maisha yangu kuna vitamini ambavyo ninaweza kukununua hospitalini ninaweza kuvichukua kuna virutubishi ambavyo sirahisi kuvipata kupitia chakula na kupitia matunda visasa virutubishi hivi huuzwa kama tembe za vitamini hospitalini hivi sasa ninahakikisha kwa nimeenda hospitalini kupata tembe hii ambayo nitaweza kuila nili nipate vitamini au viritubishi hivyo ambavyo sio rahisi sana nivipate kwa chakula.